Je, unapenda paka au mbwa. Ninawapenda wote. Ninapenda paka kwa sababu paka anaishi ndani ya nyumba na paka siyo mgomvi labda achokozwe. Lakini paka huweza kusaidia ndani kusafisha wadudu hatarishi na waharibifu kama panya, nyoka na mijusi ndani ya nyumba na huifanya nyumba yako iwe na utulivu na kutokuwa na wadudu kama hao. Ninapenda mbwa kwa sababu mbwa ni rafiki wa binadamu, mbwa ni mlinzi, mbwa ni mlinzi ambaye huweza kutoa taarifa kuhusu hatari iliopo. Lakini mbwa ni rafiki wa binadamu kwa maana kwamba anaeza kutambua binadamu aliyezoea au wanafamilia na wanaomuhudumia kila siku. Hivyo najikuta kupenda wote wawili. Napenda mbwa na napenda paka. Na wote ninawafuga. Ninafuga mbwa anaitwa popi na ninafuga paka anaitwa jasmini. Hawa wote ni wanakaa pamoja. Mara nyingi paka na mbwa wangu huwa wanakuwa wanacheza kipindi cha mchana baada ya kuwa wamekula wameshiba huwa wanacheza kukimbizana.

Je, unatumia mitandao ya kijamii. Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii. Aina ya Facebook, ninatumia mtandao ya kijamii wa Instagram, ninatumia mtandao wa kijamii wa WhatsApp, ninatumia mtandao wa kijamii wa LinkedIn. Mitandao hiyo yote ya kijamii huwa ninaitumia kwa kazi mbali mbali i nikianza na mtandao wa kijamii wa Facebook huwa ninautumia kwa kuweza kuweka mambo yangu binafsi na pia kueka bidhaaa ambazo nazikuza kwa sababu katika mtandao wa Facebook nina marafiki zaidi ya elfu tano ambao wengi ni ndugu jamaa na marafiki kutoka katika jamii yangu na hata marafiki wengine ambao tulijuana kupitia elimu na kazi sehemu mbali mbali. Mtandao mwingine wa kijamii ni Instagram huu hautofautiani sana na mtandao wa Facebook huwa na wenye ninatumia kwa ajili ya kupakia vitu binafsi na kazi zangu ninazo fanya. Na wenyewe nina wafuasi ambao ni ndugu jamaa na marafiki na wengine ambao tumekutana katika sehemu ya elimu na sehemu ya kazi. Mtandao mwingine wa kijamii ninaoutumia ni WhatsApp. Mtandao wa WhatsApp ninautumia kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki kama ilivyo matumizi ya simu ya kawaida katika mawasiliano. Kupiga kwa njia ya sauti ya kawaida, kupiga kwa njia ya video call, kwa njia ya video, kupiga kwa njia na kutuma meseji kwa pamoja. Mtandao mwingine wa kijamii naotumia ni LinkedIn, huu ni mtandao ambao uko tofauti na mitandao mingine yote, ni mtandao ambao ni wa kitaaluma, mtandao ambao huwa ninapakia maudhui ya kitaaluma na yanayohusu kazi ninazofanya. Mara nyingi katika mtandao wa LinkedIn huwa ninapakia uwelewa wangu kuhusu jambo fulani, mawazo yangu kuhusu jambo fulani na pia mtazamo wa watu mbali mbali na upembuzi yakinifu wa watu mbali mbali kuhusu jambo fulani. Hivyo hunifanya niweze kukutana na watu ambao wako katika ile eneo husika na wenye mtazamo sawa na mimi. Mtandao wa LinkedIn umeni nina wafuasi zaidi ya elfu saba na ni wafuasi ambao wote tuna malengo ya kitaaluma na hiyo ndiyo mitandao ya kijamii ninayotumia.

Unapenda kufanya kazi peke yako au na wengine? Ninapenda kufanya kazi na wengine. Kwa maana, sisi waswahili twasema umoja ni nguvu utengano ni udhaifu. Kwa hiyo, ninapenda kufanya katika nguvu ya pamoja. Ninapenda kushirikiana kazi kwa maana tutaweza kugawana kazi na majukumu. Na kuweza kufanya ama kukamilisha rengo kwa mda mchache. Hivo kwangu mimi ni bora kufanya kazi na wenzangu kuliko kufanya kazi peke yangu. Japokuwa kwa muktadha furani na ninafanya kazi peke yangu na pia ni wakati ambao nakuwa ninafanya nikiwa nimeturia.